Mimi hufanya mambo mingi ili kujitunza na kuwa na afya njema. Mimi huwa nafrahia wakati nina poendelea na maisha yangu mazuri kufanya juhudi juhu sana kushindayo niki panya ita sitap zamani ni ili ndivyo nikue na wakati mwema na mimi pia huweza kuni fanya mambo mengi. Kama kukunywa maji, kukula vizuri na kufanya matizi hii huniwezesha kuwa na mwili njema.

Ndiyo, nimeshaijaribu kucheza ila bado sijarishika kwa umakini lakini bado naendelea kujaribu kwa kujua vile ambavyo inachezwa na kuihusu vile ambavyo inavyo ingiana na mziki na kwa kusudi ya kucheza mziki.